Ndiyo nimewahi kutembelea ziwa na mto na uzoefu huu umekuwa wa kipekee sana kwangu kila sehemu ina mvuto wake wa pekee na imenipa kumbukumbu ambazo siwezi kuzisahau kirahisi kuhusu ziwa nakumbuka mara ya kwanza nilipotembelea ziwa kubwa lenye maji utulivu na upepo mwanana. Kilichonivutia zaidi ni utulivu wake asubuhi mapema maji ya ziwa yalikuwa kama kioo yakionyesha anga la bluu na mawingu meupe. Nilihisi amani ya ajabu, kama mawazo yote yanatulia pamoja na mawimbi madogo ya maji. Kando ya ziwa kulikuwa na watu wakivua samaki, wengine wakiosha nyavu zao na ndege wa majini wakiruka juu ya maji ilikuwa fursa nzuri ya kujifunza kuhusu maisha ya jamii zinazozunguka ziwa jinsi wanaviyotembea, wanaviyotegemea uvuvi, usafiri wa maji na hata utalii kwa maisha ya kila siku pia nilipata nafasi yakuonja samaki waliopikwa kienyeji ladha yake ikiwa tofauti kabisa na samaki wa mjini kwa upande wa mto, uzoefu ulikuwa tofauti lakini wa kuvutia kwa namna yake. Mto wa una uhai mwingi, maji anayotiririka, sauti ya mkondo na mazingira ya kijani kando kando yake. Nilipofika karibu na mto, nilivutiwa na nguvu ya maji yanavyosonga, bila kusimama, yakikata mawe na kupita chini ya madaraja. Ilikuwa kama somo la maisha, mto haukati tamaa, unaendelea mbele bila kujali vijigiti kando ya mto. Niliona watoto wakicheza, watu wakichota maji na wakulimu waki tumia maji ya mto kumwagilia mashamba yao. Hapo nilitambua kwa kina umuhimu wa mito katika maisha ya binadamu si tu kama chanzo cha maji, bali pia kama uti wa mgongo wa shughuli za kiuchumi na kijamii. Ziara hizi pia zilinifundisha kuhusu uhifadhi wa mazingira, niliona maeneo ambayo ilikuwa safi na yaliotuzwa vizuri. Lakini pia nilishuhudia sehemu chache zilizoadhiriwa na uchafuzi wa mazingira hili lilinifanya nifikirie wajibu tulio nao kama jamii kulinda vianzo hivi vya maji kwa ajili ya vizazi vijavyo bila mito na maziwa, maisha yangekuwa magumu sana. Kwa ujumla, kutembelea ziwa au mto ni zaidi ya safari ya kawaida ni uzoefu na ukupa nafasi ya kupumzika, kujifunza na kutafakari kila mara ninapofikiria kuhusu ziara hizo na hisi hamu ya kurudi tena, kukaa karibu na maji, kusikiliza sauti ya asili, na hukumbuka kuwa wakati mwingine utulivu na hekima ya maisha hupatikana katika maeno rahisi kama kando ya ziwa au mto.